Mgeni anapaswa kuona jinsi manthari hii yako nzuri na mara nyingi ninaeza kuangalia manthari haya na inanipa furaha sana kwa sababu ya jinsi ambavo inavyo onekana.

Maonyesho na tamasha ni vitu ambavyo mara nyingi hupatikana katika sehemu hizi ninapenda kuenda katika maonyesho kwa sababu inaweza kunisaidia kupata knowledge.

Kutembea jioni ni kitu ambalo mimi hupenda kufanya hasa wakati ninapokuwa na marafiki zangu, hupenda kutembea katika sehemu nyingi, mara nyingi, hasa kama vile kutoka hapa hadi mtaa mwingine.

Iwapo ningeandaa mlo wa ndoto yangu ingekuwa ni chakula ambacho, kina ladha nzuri, tamu, na pia inaweza kuwa na faida katika mwili wangu. Napenda mlo wenye inaweza kusaidia afya yangu.

Zawadi nzuri nimewahi kupokea ni zawadi ambayo niliifurahia sana mara nyingi naweza kupata ya kwamba yapo mambo mazuri ambayo yanaweza kufanyika ni nzuri.

Siku kuu, ninaweza kusherehekea kwa njia nyingi. Kwanza, mara nyingi, husherehekea nikiwa pamoja na familia yangu. Na pia, ninasherehekea nikiwa pamoja na marafiki zangu. Mara nyingi, tunapenda kupika chakula kizuri.